Ninapenda sana ugali na samaki wa kukaanga. Ni chakula kitamu kinachoshibisha na kinachofaa sana kuliwa jioni. Samaki yakikaangwa vizuri na kuambatana na mboga kama vile sukumawiki pamoja na kachumbari. Chakula hicho huleta ladha ya kipekee na kuridhisha mwili baada ya shughuli za siku nzima.

Ndio, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kujieleza. Hasa ninapokuwa na hisia nyingi au nataka kupumzisha mawazo. Wakati mwingine ninaimba peke yangu na wakati mwingine napenda kusikiliza muziki na kuimba pamoja nao kwa sauti ya chini. Kuimba ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo.

Kwa kawaida, natumia data ya simu kuunganishwa na interneti kwa subabu ni rahisi. Inapatikana kwa haraka na inaniruhusu kuendelea na shughuli zangu hata nikiwa safarini au mbali na nyumbani. Data ya simu hunisaidia kuwasiliana, kutafuta taarifa na kutumia mitandao mbali mbali bila kutegemea mali malum. Hata hivyo, ninapotumia wifi hasa nyumbani ama kazini huwa ni rahisi na mdhabitii.

Napenda kuangalia video za YouTube kwa sababu hunipa burudani, elimu na njia ya kupumzika. Ninaweza kuangalia video za muziki, vichekesho, mafunzo ya kuandika na kupika, au hata filamu za dokumentari. Kuangalia YouTube kunanifanya nihisi kuwa nipo sehemu ya ulimuengu mkubwa na wakati mwingine kuna changia hata kuupanua mawazo mapya au kufurahia mambo ya kawaida ya kila siku.

Mnyama ninayependa kumfuga ni mbwa Mbwa huyu ni mdogo mwenye manyoya mepesi ya rangi ya kahawia na nyeupe macho yake makubwa yanaangazia kila wakati na unapomkagua unaona ana upendo usio na kikomo ndani yake Tabia zake niza kupendeza sana anapenda kucheza kukimbia nje na wakati mwingine kugusa miguu ya watu kwa upende wake Kila wakati anapopata nafasi ya kucheza na mpira mdogo kucheka tu kwa njia yake ya kipekee ama kwa kuruka juu na mguu wako kuteleza kwenye sakafu Kile kinachonifanya nicheke ni jinsi anavyoweza kujifanya ameumizwa sana kwa kupiga kelele kidogo tu Halafu kwa sekunde chache anakuwa tayari kucheza tena Akipiga mbio kama kitakacho kumuzuia ni mchangamfu sana na huleta furaha nyumbani.

Ndio, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachanganya hisia kusisimua na mawazo kwa njia ya kipekee. Zinatupeleka katika dunia za ajabu ambapo kila kitu kinawezekana. Kutoka kwa viumbe vya kushangaza, matukio yasiyo ya kawaida hadi maeneo yenye uchawi. Hadithi hizi zinagusa akili na moyo. Zinatufanya tufikirie juu ya mambo makubwa zaidi, kushangaa kile kisicho cha kawaida na kuvutia fikra zaidi kwenye hisia zisizo za kawaida Zinachochea ubunifu, kuimarisha fikra na mara nyingi kutufundisha mafunzo yasiyo ya moja kwa moja kwa njia ya burudani isiyo sahaulika.

Kumbukumbu mzuri kutoka ututoni niyayo kumbuka ni ile ya kucheza na marafiki zangu shambani. Tukikimbizana chini ya jua la mjana. Tulicheka sana tukikusanya matunda na kuunda mchezo yetu wenyewe bila kutumia vifaa vya gharama. Hapo nilijifunza furaha ya urafiki, ugunifu na thamani ya wakati wa pamoja. Kumbukumbu ambayo bado inanipeleka kwenye tabasamu kila nikifikiria.

Mimi husikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu. Kutoa mchango wangu bila kupindisha mawazo yao na kuhakikisha tunafanikisha kazi pamoja. Nikikutana na changamoto nashirikiana kupata suluhisho badala ya kugombana na kila mara nahakikisha kila mmoja anahisia ya kushiriki na kuheshimiwa.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kutengeneza video za kitaalamu, hasa za kisarufi cha filamu na staili ya hadithi ya kiasili. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwani ungeweza kunisaidia kuwasilisha mawazo yangu kwa njia ya kuvutia na ya kina. Na pia kuunda burudani yenye thamani. Nilijaribu hapo awali kwa kutumia programu rahisi za kuhariri video, lakini sijafanikisha kiwango ninachotaka. Njia ninayopanga kutumia ni kujifunza hatua kwa hatua. Kwanzia kanuni za msingi, kufanya mazoezi mara kwa mara na kutazama mifano ya wataalam Nadhani wakati mzuri wakuanza ni sasa, Kwani nina rasilimali za kompyuta na muda wakujitolea kwa mafunzo haya.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma hadithi za ajabu na kuandika zile hadithi pia. Napenda kuingia kwenye dunia za wazo na kufumbua viumbe matukio yasiyo ya kawaida na mandhari ya kushangaza. Shughuli hii inanifanya niondoke kwenye maisha ya kawaida, kunipa furaha na kuna chochea ubunifu wangu. Pia wakati wa kuandika na kusoma, huwa napata amani ya moyo na shiriki wazo yangu kwa njia ya.

Nguvu yangu kazini ni uwezo wa kushirikiana na wengine kwa uraisi, kushugulikia changamoto kwa taratibu na kufanya kazi kwa nidhamu na umakini. Pia ni na nguvu ya kusikiliza maoni ya wengine na kutoa mawazo yangu bila kusimamisha wengine. Nina ushirikiano na wenzangu na napenda kufanya kazi kwa upamoja.

Wakati wa msongo wa kazi, ninajitahidi kupumzika kidogo, kupanga upya kipau mbele changu na kushughulikia kila jambo hatua kwa hatua. Pia ninapenda kutumia mbinu za kupumzika kama kupumua kwa kina au kutembea kidogo ili kuondoa mawazo. Hii inanisaidia kubaki makini, kuendelea na kazi kwa ufanisi na kuepuka kuhisi, kushindwa na kuchoka.

Napanga ratiba vizuri ili kuwa na muda wakutosha kwa familia, marafiki na burudani yangu. Nimi hushugulikia kazi kwa umakini kila wakati wa saa za kazi. Kisha kuwacha mipaka hiyo ili nipumzike na kufurahia maisha yangu binafsi. Pia ninaweka kipaumbele cha afya ya akili na mwili. Na kuhakikisha siku zangu zinamchanganyiko mzuri wa kazi na furaha ya kibinafsi.

Napenda kucheka mtu anapofeli akijaribu kuwachekesha wengine. Mara nyingi hali hiyo huwa ya kuchekesha sana kwa sababu jitihada zake hazifanikiwi. Lakini bado huleta furaha kicheko kisicho cha makusudi na mara nyingine huibua vichekesho vya ajabu vinavyosababisha kicheko cha kweli miongoni mwa wote walioko karibu.

Wakati wa mgogoro na mtu ni najitahidi kwanza kubaki mtulivu na kusikiliza upande wa pili kwa makini. Sijaribu kuingilia kati kwa hasira bali naelewa tatizo kwa undani. Kisha ninashirikiana na mtu huyo kutafuta suluhisho la pamoja ni kizingatia heshima na uwazi. Pia mara nyingine ninahitaji kutoa muda kidogo ili kila upande upumzike na kisha kurudi kuzungumza kwa busara na bila hisia kali.

Napenda tabia ya watu kuwa wa kweli na waaminifu kwa sababu inajenga uhusiano thabiti wa kuaminika. Pia napenda watu kwa wenyenyekevu na wenye heshima. Wakiwa na uwezo wa kusikiliza wengine na kushirikana bila kiburi. Tabia ya kuwa na moyo na kusaidia na kufikiria wengine pia inanivutia sana. Kwani inafanya watu kuwa na huruma na kuleta maazingira ya furaha na amani.

Mara nyingi, nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazojulikana na kwa miniga. Pia napenda kutumia programu za habari kwenye simu yangu ili kubakiza taarifa mpya kwa urahisi. Wakati mwingine, nasoma pia habari kupitia mtandao wa kijamii, lakini nakagua chanzo kwa makini kuhakikisha habari ni sahihi kabla sijaanza kuamini au kushiriki.

Napenda sanaa ya uchoraji na sanaa ya hadithi, hasa hile inayobeba ujumbe wa kina na hisia za maisha ya kila siku. Pia napenda sanaa ya picha na video zinazotumia ubunifu kuoanyesha simulizi yenye maana. Sana hunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana na kunipea msukumo na kufikiria kwa kina.

Tukio muhimu katika maisha yangu nipale ninapogundua kile ninachotaka kufanya na mwelekeo wa maisha yangu. Tukio hilo linanifanya ni jitambue zaidi, nijamini na kuanza kupanga maisha yangu kwa umakini. Nilikuwa mwanzo wakubadilika kwa fikra zangu kuweka malengo wazi na kujitahidi kuyafikia kwa juhudi na subira.

Ili kueka afya yangu kuwa nzuri, najitahidi kula chakula chenye lishe na kufuata ratiba ya chakula enye uiano. Pia ninajihusisha na mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi ya nyumbani. Ninahakikisha napumzika vya kutosha, kulala saa za kutosha na kuepuka msongo usiokua wa lazima. Matumizi ya vitu vyenye maadhara na chakula yenye sukari nyingi au vinywaji vya pombe ili kuudumisha afya ya mwili na akili kwa jumla.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara, napenda kuwa na habari za kisasa kuhusu siasa, michezo, teknolojia, na mambo yanayo wagusa watu dunia kote. Hii inanisaidia ili nielewa mbadiliko ya navyo jitokeza kupata mitazamo mipya na kushiriki mazungumzo yenye maana kuhusu dunia ya leo. Mara nyingine nasoma habari mtandaoni kutazama televisheni au kutumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu ili kubakiza taarifa sahi.

Nangoja barua pepe mara chache tu kwa siku. Kawaida napenda kuangalia asubuhi na jioni pekee. Hii inanisaidia kuepuka kukosa muda kwa shuguli muhimu na pia kudumisha utulivu wa akili. Napoona barua pepe mpya. Ninapanga majibu kwa makini na kuhakikisha kila jambo ilinashugulikiwa vizuri bila haraka.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya furaha na utulivu. Mara nyingi hufanyika na familia na marafiki wapendwa. Tukicheka kushirikiana na kufurahi pamoja. Nakumbuka sherehe ya kuzaliwa kwangu ilipokuwa na keki ya chokoleti na chakula nilichopenda sana. Huku wapenzi wangu wakicheka na kushiriki nasi furaha. Siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kupokea zawadi yenye maana. Kama kitabu kizuri au kitu kinacho niwezesha kujifunza ujuzi mpya. Kwani zawadi kama hiyo inasheria makini na fikra nzuri zawale wanaonipa.

Ndiyo, nimewai kuenda penye maonyesho ya sanaa mara kadha, napenda kutazama kazi za sanaa kutoka kwa wasani mbali mbali kwa na ubunifu na mitazamo tofauti na inayowakilishwa. Maonyesho haya hunipa msukumo kunifundisha mambo mapya na kunichochea kuunda na kueleza mawazo yangu kwanjia ya kipekee. Pia ninafasi nzuri ya kushirikiana na watu wengine wenye shauku ya sanaa na kupata maoni mapya.

Ningependa kuitembelea Japan. Kwa sababu inajulikana kwa utamaduni wake wakipeke teknolojia kisasa na mandhari ya asili ya nye mvuto. Nilisikia kuhusu maua ya Sherry Blossom na mandhari ya milima ya Fuji. Jambo linalonifanya ni tamani kuona uzuri huo kwa macho yangu. Ngependa pia kuona miji ya kisasa kama Tokyo mabwa ya asili na kushiriki katika tamaduni za kenyeji. Ninapofikiria kuhusu safari hiyo na jisikia furaha msisimuko na matarajio ya uzeefu wakipekee usio sahau katika maisha yangu.

Ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, yenye mpangilio mzuri na yenye mwanga wa kutosha. Napenda pia pahali ambapo kuna ushirikiano mzuri kati ya wenzangu na kila mtu anaheshimiana na kushirikiana. Mazingira kama haya hufanya nifanye kazi kwa ufanisi, hunipa msukumo na kunifanya nijisikie vizuri kihisia na kumaanisha kazi.

Kwa kawaida, ninalala kwa masaa kati ya saba hadi nane kwa usiku. Hii inanisaidia kuamka nikiwa na nguvu, kuwa makini kazini na kudumisha afya yangu ya mwili na akili. Pia napanga muda wa kupumzika mchana mara chache ikiwa siku ni ndefu ili kudumisha nishati na utulivu wa akili.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda yoga kwa sababu inanisaidia kupumzika, kudumisha mwili wenye nguvu na kuboresha mzunguko wadamu. Pia inaleta utulivu akili na kunisaidia kushughulikia msongo wakazi au mawazo ya siyo kuwa na utulivu. Wakati mwingine, hufanyika asubuhi au jioni, kutulivu wa nyumbani au kwenye sehemu yenye mandhari nzuri.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano kwangu ni kuhakikisha kila ujumbe unaeleweka vizuri na kwa uwazi. Napendelea kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali sahihi pale panapo hitajika na kutoa maelezo ya kina ili kuepuka kutoeleweana. Pia ninahakikisha mawasiliano yanashirihikisha wenzangu kwa heshima na kwa wakati unaofaa. Ili timu ifanye kazi kwa ufanisi na kwa ushirikiano wa kweli.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya samawati. Inanikumbusha utulivu wa anga na bahari na kunipa hisia za amani na utulivu. Ina baadhi ya vitu nyumbani vinyerangi hii kama shati na samani. Ambavyo huifanya nafasi yangu kuwa yenye madhari tulivu. Nilipokuwa kwenye pwani au nikitazama anga safi asubuhi. Ndiyo mara nyingi ninaona rangi hii. Kuona buluu hunifanya nijisikea mtulivu mwenye furaha na kuwa masika kufikiria kwa utulivu na kwa kina.

Hapana, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Naitumia kuwasiliana, kupata taarifa, kufanya kazi na hata kwa burudani. Bila teknolojia, ningehisi kama nimetengwa na ulimwengu na shuguli zangu nyingi zimesimama. Ingawa inawezekana kujaribu kuishi bila teknolojia kwa muda mfupi Kwa walisi ya maisha ya sasa ni jambo gumu sana teknolojia si anasa tena, bali ni hitaji la msigi kwangu.

Ninapenda mkate mweupe laini, hasa ule uliyo freshi kutoka dukani. Unanifaa kwa chai ya asubuhi au kama vitafunwa. Ninaupenda kwa sababu ni mwepesi kutafuna unaladha nzuri na unaendana na vitu vyingi kama siagi, jamu au mayai na inaniongeza virutubishi katika mwili wangu.

Napenda kula wali zaidi ya kula ugali. Wali unaladha laini na unaendana na vyakula vingi kama nyama, maharagwe, mboga au samaki. Pia hunipa uhuru wa kubadilisha ladha kulingana na mchuzi ninaokula. Pia huniongeza viritubishi katika mwili wangu kila ninapokula nahisi vizuri.

Kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni nilipowahi kupotea usiku nikiwa peke yangu. Kulikuwa na giza, simu ilikuwa imezimika na sikuwa na uhakika wa njia ya kurudi. Kila sauti ndogo niliyosikia ilinifanya nihisi hofu kubwa, moyo ukidunda kwa kasi. Ingawa haikutokea madhara yaote, hali ilinifundisha umuhimu wakuwa makini na kujiandaa kabla ya kusafiri. Ni kumbukumbu ambayo bado inanifanya nijisikie wasiwasi ninapokumbuka, lakini pia hunikumbusha kuwa tahadhari huokoa.

Ndio, napenda kuangalia nyota. Hunipa muda wa kutulia na kufikiri. Ninapotizama usiku nahisi unyenyekevu na amani. Nikikumbuka kuwa, ulimwengu ni mkubwa kuliko matatizo yangu ya kila siku. Pia, hunifanya nihisi matumaini na mshangao kuhusu maisha na siri zake.

Kwanza, najitahidi kutumia vyakula au bidhaa zisizo za plastiki kadri ni wezavyo. Kwa mfano, napendelea kikombe cha chuma au glasi badala ya plastiki, na kutumia mabegi ya kitambaa au kitambaa cha kudumu badala ya plastiki ya moja kwa moja. Pia, ninajaribu kupanua matumizi ya plastiki tena, kama kutumia chupa ya plastiki mara nyingi badala ya kononua mpia kila mara. Mara nyingine, napanga usafishaji wa mazingira au kuchangia kwa wale wanaokusanya taka za plastiki.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi kuna hali ya utulivu, hewa safi na mwili bado haujachoka kutokana na shughuli nyingi za siku. Kuanzia kwa kukimbia kidogo kufanya mazoezi ya stretching au push-up kunanifanya nijisikie macho nikiwa na nguvu na nikiwa tayari kwa shuguli za siku.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango cha juu, cha umairi na heshima. Lengo langu ni kuwa mtu anayetegemewa, anayefanya kazi kwa bidii na kwa wadilifu, na anayetoa mchango chanya kwa jamii kupitia kile ninachofanya. Pia, ninatamani kuendelea kujifunza na kukuwa, kupata nafasi za uwajibikaji zaidi, na hatimaye kufikia hatua ya kuwaongoza au kuwahamasisha wengine, mafanikio kwangu siyo tu kipaa tu, bali pia kuridhika moyoni na kujua kuwa kazi yangu ina maana na inaleta mabaliliko mazuri.

Jukumu ni nalopenda zaidi kazini ni kufanya kazi zinazoitaji ubunifu na kutatua matatizo. Napenda pale ni napopewa changamoto na kupewa nafasi ya kuonyesha mbinu zangu, kufikiri kwa kina na kuleta suluhisho la kipekee. Hii hufanya kazi kuwa ya kusisimua na yenye kurehidisha. Sio shughuli za kawaida tu, pia hunifundisha kila siku na kunifanya nijisikie kuwa na mchango halisi kwenye timu au shirika.

Kazini, nashugulikia muda kwa kupanga ratiba kwa umakini na kuweka kipaumbele kwa kila kazi. Kila jukumu kubwa hugawanywa katika hatua ndogo ndogo na kila hatua ninaipanga ili ikamilike kwa wakati. Pia, najiepusha kucheleweshwa kazi. Kwa kuwa kuchelewa kuna sababisha msongo wa mawazo na kuongezeka kwa mzigo wa kazi. Kwa kutumia muda vyema, si tu ninaweza kukamilisha majukumu kwa wakati. Bali pia ninaacha nafasi ya kupumzika, kuboresha ubunifu na kufanya kazi kwa ufanisi. Kifupi, mpangilio makini kuweka kipaumbele na nidhamu binafsi ndiyo kazi yangu kushugulikia muda kazini.

Napiga picha mara chache. Kulingana na hali na shauku yangu. Siku zote, si kila kitu ninachokiona kinastahili kupigwa picha. Lakini napenda kuchukua picha pale ninapopata mandhari mazuri. Tukio muhimu au wakati wa furaha, unaostahili kukumbukwa. Kwa wastani, napiga picha hapo na hapo mara kadhaa kwa mwezi. Lakini najitahidi kila picha ni ya kipekee na inabakia kuwa kumbukumbu nzuri.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi, lakini kubwa zaidi ni kusimamia muda na kipaumbele wakati kuna kazi nyingi. Mara nyingine, kuna mashauriano au maamuzi magumu ambayo yanahitaji uvumilivu na akili nyingi, na hii huweza kuwa changamoto. Pia, kushirikiana na watu wenye mitazamo tofauti huweza kuwa changamoto, kwani kila mtu ana mtindo wake wa kufanya kazi. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu mbinu za kutatua matatizo na jinsi ya kuboresha uhusiano wa kikazi.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza michezo ya nje pamoja na marafiki zangu. Nilifurahia kukimbia, kucheza mpira, na kuunda michezo yetu wenyewe bila vifaa vingi. Pia, nilipenda kusikiliza hadithi na kuota ndoto kuhusu mambo makubwa ningekuja kuyafanya baadaye. Utotoni, mambo yalikuwa rahisi lakini ya furaha, na shughuli hizo ndizo zilizonijenga na kuwa mtu na jitahidi leo.

Mfereji wa televisheni ninaoufuata zaidi ni KBC kwa sababu unatoa mchanganyiko mzuri wa habari za kitaifa na kimataifa. Vipindi vya kielimu, filamu na vipindi vya burudani. Mara nyingi napata fursa ya kujifunza mambo mapya kufuatilia maendeleo ya jamii na pia kufurahia vipindi vinavyonifanya nipumzike baada ya shughuli za kila siku.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya, hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya, kuboresha ufanisi wangu, na kuenda sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisazo. Ingawa wakati mingine, teknolojia mpya huonekana kuwa changamoto mwanzoni, mara nyingi kuleta urahisi na suluisho bora katika kazi na maisha ya kila siku.

Mimi napenda kunywa chai kila asubuhi. Kwanza, nachemsha maji safi, kisha nikaweke majani ya chai au kadi ya chai, ndani ya kikombe. Mara nyingi, huongezwa sukari kidogo na maziwa ili iwe na ladha nzuri na laini. Napenda kunywa chai yangu nikiwa kimya au nikitazama nje ya dirisha. Nikifurahia utulivu wa asubuhi, utaratibu huu, hunifanya nijisikie amani na nikiwa tayari kuanza siku kwa nguvu na umakini. Kama sikunywa chai yangu ya asubuhi nahisi kama siku hajianza vizuri. Kwani ni sehemu ya mpangilio wangu wa kuamuka na kupata nguvu za siku.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali. Ninajaribu teknolojia mawasiliano kama baruapepe, simu au programu za mkutano mtandaoni. Kila mtu anapewa majukumu yake wazi na tunapanga ratiba ya mikutano ya mara kwa mara ili kushirikiana maendeleo na kutatua changamoto. Pia, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu ni muhimu. Kwa hivyo, tunapenda kushirikiana kwa wazi, kuuliza maswali na kutoa mrejesho wa heshima.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilifurahia sana hali ya furaha muziki na kushirikiana na watu wengine waliopenda muziki kama mimi. Hali ya kuimba pamoja na kucheza ilikuwa ya kusisimua na ilinifanya ni hisi nguvu ya muziki kuunganisha watu na kuondoa mawazo.

Napenda zaidi kuamka mapema asubuhi na kufurahia jua. Kuamka mapema kunanipa muda wa kupumzisha akili, kupanga siku na kufurahia utulivu wa asubuhi. Hali ya jua ya asubuhi, hewa safi na mwanga wake laini hunifanya nijisikie raha na nguvu za kwanza siku nzuri. Ingawa kulala mapema pia ni muhimu. Mimi hupendelea kuamka mapema na kutumia mwanga wa jua kama sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ndio, ninatumia video kwa masiliano hasa wakati wa kazi au mazungumzo ya kikundi. Video husaidia kuona uso wa mtu, ishara za mwili na hisia. Jambo ambalo linarahisisha kuelewana kuliko maneno tu. Pia, video hufanya mazungumzo kuwa ya karibu na ya kibinafsi. Hata kama hatuko kwenye sehemu moja na kunisaidia kushirikiana kwa ufanisi zaidi na wenzangu.

Tabia inayo ndichukiza zaidi ni ukosefu wa eshima na maneno mabaya kwa wengine. Watu wanaopika kelele, udanganya au kutotimiza ahadi zao hunifanya nihisi ya hasira na kukosa furaha. Pia, kukosa nidhamu na kuchelewa mara kwa mara ni jambo linaelo nichosha. Kwani, inaharibu ratiba na mpangilio wa kazi. Kwa kifupi, ninathamini eshima, wazi na nidhamu kwa kuwa zinarahisisha maisha na mawasiliano ya wengi.

Leo, hali ya hewa ni jua lenye mwangaza wa wastani, na kuna upepo mdogo unaofanya iwe laini na enye kupendeza. Inajisikia vizuri kwa sabu joto sii kali sana, sii baridi sana, hivyo ni salama na rahisi kusogea. Nimevaa nguo za kawaida za majira ya joto, kama shati la mikono mirefu na suruali nyepesi, ili niwe na raha huku ni kibeba unyenyekevu wa hali ya hewa. Napenda sana aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanifanya kuwa rahisi kufanya shughuli za nje kutembea au kupumzika nje bila kizuizi. Katika hali hii ya hewa ningependa kutembea kidogo kwangalia mandhari au kukaa kimya ni kifurahia ya utulivu wa asubuhi.

Ninahifathi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, kila mwezi ninaweka sehemu fulani ya kipato changu kwenye akaunti ya benki ambayo siwezi kugusa kwa uraisi. Pia, napanga bajeti ya matumizi nikizingatia kitu cha lazima, kitu cha dharura na kitu cha burudani. Mara nyingine, napendelea kutumia mfuko wa akiba wa darura kwa ajili ya matukio yasiyotegemewa ili nisije nikashindwa kwa hali za ghafla. Kwa kifupi, uifadhi wangu wa pesa ni wa makini, unaopanga na unaolenga kuwa na usalama wa kifedha.

Napenda chai kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu, hasa asubuhi au jioni. Na hunifanya nijisikie huru na tayari kuendelea na shuguli zangu. Ladha yake ni laini na inanipa raha bila kunichosha. Pia napenda chai kwa sababu inaniongeza virutubisho katika mwili. Kahawa napenda lakini sio kama chai.

Ninasasisha vifaa vyangu kila mara, ninapopata sasisho muhimu. Kwa kawaida, napanga muda wa kuangalia sasisho kila wiki au kila mwezi. Ili kuhakikisha programu na mfumo wa vifaa yangu vinafanya kazi vizuri na kwa usalama. Hii husaidia pia kuepuka matatizo ya kiufundi, virusi au uvujaji wa tarifa na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi bila usumbufu.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali vya kuaminika. Kimsingi, inatumia interneti, hususan tovuti za habari, mitandao ya kijami yenye taarifa za ukweli na barua pepe za taarifa muhimu. Pia, napokea habari kutoka televisheni, radio, magazeti na mazungumzo na marafiki au wenzangu.

Ndio, napenda maua. Maua hunipa furaha na utulivu kwa sababu ya uzuri na harufu yake nzuri. Pia, hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na hunipa hisia za amani. Zaidi ya hayo, napenda kuangalia aina mbalimbali ya maua, rangi zao na muundo wao wa kipekee. Wakati mwingine, huwaletea hisia za msisimuko na furaha. Hasa pale ninapokuwa nyumbani au nikitembea bustanini.

Napenda kuvaa nguo rahisi na zinazofaa kwa hali ya hewa. Kwa kawaida, napendelea shati la mikono mirefu au fupi na suruali nyepesi kwani huniruhusu kusogea kwa uhuru na kunifanya nijisikie raha. Pia, napenda nguo zenye rangi nzuri na zinazokubaliana na hafla au shuguli ninazo shiriki, ili niwe na uhakika na kujiamini. Wakati mwingine, napendelea viatu vinavyofaa kutembea na vifaa vingine vya kawaida, ili kuwa tayari kwa shughuli za kila siku bila usumbufu.

Ndiyo, na vaa saa mara kwa mara, hasa wakati wa kazi au shuguli za kila siku, saa hunisaidia kujua muda kwa usahihi kupanga ratiba na kudhibiti shughuli zangu. Pia, napendelea saa za muundo rahisi na za kisasa, ambazo ni nzuri kimaonekano na pia hufanya kazi kuwa fanisi.

Naam, napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya pamoja na furaha. Tunapomaliza mradi au kufanikisha kazi kwa ufanisi. Mara nyingi, tunapanga chakula kidogo, mkutano wa furaha au sherehe ndogo kazini. Pia, napenda kutoa pongezi na shukrani kwa kila mshiriki wa timu. Kwani, kila mtu huchangia kwa namna yake. Kwa njia hiyo, mafanikio hayaji pekeake. Bali, yashirikishwa na kila mshiriki na huimarisha mshikamano wa timu.

Napenda ugali wa kitamaduni pamoja na mboga na nyama au samaki. Ni chakula kilicho rahisi lakini chenye ladha nzuri na hunifanya nijisikie kushikamana na tamaduni zetu za asili. Zaidi ya hayo, napenda pia wali wa asili na maharagwe ya kitamaduni kwani ni chakula kinachonipa nguvu na utulivu na ni mara nyingi hunirudisha kwenye kumbu kumbu nzuri na familia na utoto.

Ndio, napiga kura. Naona ni wajibu wangu kama raia kushiriki katika mchakatu wa kisiasa ili kutoa maoni yangu, kuchagua viongozi na kushiriki katika ujenzi wa jamii. Napiga kura kwa makini nikijua kuwa kila kura inaweza kuathiri maisha ya watu wengi na kuwakikisha kuwa demokrasia inafanya kazi. Hii nifanya nijsikie. Mchango wangu ni muhimu na una maana katika maisha ya kitaifa.

Napenda kutembelea For Jesus kwa sababu ni mahali paki historia pazuri lenye hadithi nyingi za mabaharia, wafanyi biyashara na mapigano ya zamani. Kutembelea Fort Jesus kuna nipa furusa ya kujifunza historia ya Kenya, tamaduni za zamani na maisha ya watu waliotangulia. Pia uzuri wa mji wa Mombasa unaonyesha mchanganyiko wa historia na utamaduni hufanya ziara kuwa ya kipekee, yenye msusimuko na yenye maana kielimu.

Uzoefu wangu wa kushangaza zaidi ulikuwa nilipokuwa nikitembea porini na kuona mnyama wa ajabu kwa karibu. Jambo ambalo sikutarajia kabisa. Nilihisi msisimuko, hofu kidogo na pia furaha kubwa kwa kuwa nilikuwa nikishuhudia kitu cha kipekee cha asili. Tukio hili lilinifundisha kuheshimu mazingira na wanyama na pia kunipa kumbukumbu isiyo sahaulika na uhusiano wa binadamu na asili. Kwa kweli, ni tukio ambalo linanifanya nihisi mshangao na shukurani kila ninapokumbuka.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kuwa kunatoa mwanga fulani wa jambo watu wanaonieleza hisia zao halisi mawazo ya kipekee au uzoefu binafsi ambao huenda siku zingine nisingepata. Pia, ni njia nzuri ya kuona mitazamo au tofauti na mara nyingine, kujifunza au kucheka kutokana na maoni ya wengine.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ni muhimu kutumia mbinu zinazoongeza ufanisi. Kwanza kupanga kazi ni hatua ya msingi naandika kazi zote ninazohitajika napanga muda wa kila moja. Ili kuona ni kazi gani inapaswa kupewa kipaumbele. Pili nazingatia kazi moja wakati mmoja kusaidia kuepuka kupoteza muda badala ya kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja.

Kazini naweka malengo ya kila mwezi kwa kwanzia kutaza malengo kubwa la muda mrefu kisha naligawa katika malengo madogo ya nayoweza kufikiwa ndani ya mwezi moja na chagua vipa umbele vichache vilivyo muhimu zaidi na kuhakikisha kila lengo linaweza kupimika kwa matokeo halisi Baada ya hapo nagawa kazi kwa mpangilia wa kila wiki ili kudhibiti muda vizuri kisha la mwisho wiki na jithamini kuona mandeleo ya mefanyi.

Niliwahi kufanya kitendo cha wema kwa kumsaidia mtu aliyekua ameumia katika ajali. Nili simama ni hakakikisha yuko salama kadri ilivyo wezekana. Nika msaidia kupata msaada wa haraka na nikabaki naye hadi alipo hudumiwa. Inga wa hali yake ilikuwa mbaya. Niliona ni jukumu langu lakinwe na kusaidia. Na ilifanya nijisikia kuwa nachangia katika namna chanya katika maisha ya mtu mwingine.

Wakati wa mgogoro kati yangu na mwengine, najituliza kwanza na kuthibiti hasira yangu, nasikiliza kwa makini, kuelewa sababu na hisia za mwengine, natoa maneno yangu kwa upendo, si kwa lawama, natafuta suluhisho la pamoja, amani na heshima, na nikihitaji nampa muda wa kutulia na kufikiria.

Napenda kununua vitu vyangu katika maduka makuu kwa sababu hunipa uraisi na utulivu wa mawazo. Napenda ukweli kwamba ninaweza kupata karibu kila ninachohitaji mahali pamoja. Kuanzia vyakula, vitu vya nyumbani, hadi bidhaa za matumizi binafsi. Pia, nahisi nina uhakika zaidi wa ubora na usafi wa bidhaa.

Mwezi wangu ninaupenda zaidi ni Desemba. Hii ni kwa sababu, Desemba huleta hali ya furaha, sherehe na kutafakari mwaka mzima. Mara nyingi, huu ni mwezi wa kumalizia mwaka kwa familia na marafiki, kusherekea krismasi na kujiandaa kwa mwaka mpya kwa matumaini mapya. Pia, Disemba ni mwezi wa mapumziko kidogo kazini au shuleni.

Neno siri langu huwa mrefu na changamano ikijumuisha herufi kubwa na ndogo na nambari na alama maalumu. Napenda pia kuepuka maneno rahisi kama majina, tarehe ya kuzaliwa au neno moja linalojulikana. Mara nyingi hujaribu kutumia mkanganyiko wa maneno yasio na maana ya moja kwa moja na kuunganisha maneno mawili au matatu ili kuongeza ulinzi Kwa usalama zaidi napenda kubadilisha neno siri mara kwa mara na si kutumia neno siri moja kwa muda mrefu.

Napenda kuchangia msaada kwa jamii kwa sababu kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na chenye maana. Msaada huu unaweza kuwa kutenga muda wangu kusaidia wengine kama kufundisha watoto kushiriki katika shughuli za usafi wa kijamii au kusaidia watu waliyo katika uitaji. Pia msaada wa jamii unaweza kuhusisha kuchangia rasilimali au fedha kwa miradi ya kijamii.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka vianzo vina vijulikana na vina vya waminika ili kuhakikisha ninapata taarifa sahihi na zakaribu Napendelea kutumia mtandao ya habari maarufu kama BBC, CNN, Narutas kwa habari za kima taifa na vianzo vya kitaifa kama vile nation, the standard au the star kwa habari zinazo husu kenya.